Kwa kazi yangu, nina malengo ya fuatayo, kufanya kazi kwa bidii na kwa uwadilifu ili kutoa matokeo bora. Kuendelea kujifunza na kukazi ujuzi, wangu hasa katika kazi na mtandaoni ya teknolojia. Pia, kujitegemea kifedha kupitia kazi halali na endelefu. Kujenga uzoefu na sifanzuri kazini ili kupata fursa bora zaidi za kujitegemea.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ningetumia muda huo kupumzika, kutafakari, kusoma vitabu, kuzungumza ana kwa ana na watu, au kutembea nje ilu kufurahia mazingira. Pia, hii ni hunisaidia kutuliza akili na kujikumbusha umuhimu wa maisha nje ya teknolojia.

Mimi napenda zaidi chai. Na mara nyingi, huwa nanywa chai asubuhi ili kuanza siku kwa utulivu na nguvu. Nilielezewa kuhusu chai na faida zake na mama yangu. Pia yeye alikuwa anapenda chai zaidi. Na baada ya kunywa chai, ninajiskia mchangamfu, mtulivu na tayari kuanza kazi.

Napenda zaidi filamu za mapenzi, drama na filamu za maisha halisi, kwa sababu huwa m mfunzo muema na hisia za kweli. Pia napenda filamu za kusisimua kidogo, hasaa zile zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana. Napenda aina kadha za filamu kulingana na hali ya ujumbe wake. Filamu za mapenzi hunivutia kwa sababu, huonyesha hisia za kweli, mahusiano, na changamoto za maisha.

Ninapo kutana na tatizo kazini, unishugulika kwa utaratibu na utulivu kwa njia zifuatazo. Kuelewa tatizo vizuri kwanza, kueka vipaumbele, kufikiria suluhisho badala na kushirikiana na wenzangu au msimamizi inapohitajika kwa sababu mawazo pamoja huleta suluhisho bora.

Napenda zaidi kusoma kwa sababu unanipa furusa ya kujifunza mambo mapya kila siku, kupitia kusoma naweza kupata maarifa, kuboresha msamiati wangu na kuelewa mitazamu tofauti ya maisha na dunia kwa jumla. Pia kusoma hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora.

Ndiyo, napenda sana kukimbia. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kuweka akili katika hali ya utulivu. Pia ni hunipa muda wa kuwa pekee yangu, kufikiri na kujipanga upya kabla kuendeleza shughuli zangu za kila siku. Kukimbia ni chanzo, cha kwanza, cha kimaisha na pia afya nzuri.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu, ni imani na madili. Imani hunipa nguvu, matumaini na mwelekeo katika maisha. Huku madili yakiniongoza kufanya maamuzi sahihi, na kuhishi kwa heshima na wengine. Pia madili ya kuheshimu, kusaidia wengine na kuwa mkweli ni sehemu ya msingi na dini ambayo hufanya maisha yangu kwa maana na utulivu kindani.

Mara nyingi nasikiliza muziku wa kisasa kama pop na gospel. Muziki huu hunipa imani ya ndani, huniinua roho na hunisaidia kuungana na imani yangu. Mara nyingi nasikiliza gospel wakati wa mapumziko au baada ya siku yenye changamoto. Kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na kunipa motisha na matumaini.